Nambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Unaweza kueleza ni nini unachoki yona ukitanzama inje. Mi ni kiwa kwa nyumba ya nikitanzama nje ya dirisha yangu. Naona miti. Junapata mwenye yako kando yangu ni boma ya mtu. Sasa amejenga miti na meka hapo. Ni sani miti ndo minaona. Nje unakumbuka ni wakati gani au siku hupenda kutazama nje. Wakati wa mchana mchana, ndo miupenda kutazama nje juu usiku kuna giza huwezi onakitu. Nini kinacho badilika, nje kutoka na msimu niseme ni mawingu ndio nabadilika unaeza pata kama saa zingine mawingu inasema ni siku ya jua kuna mahali pengine mawingu ni ni yani mawingu ni nyeusi inasema saa kuna mvua ni ataka kunyesha Unaisi vipi kutazama nje dirisha nahisi vizuri.

Aina gani ya filamu unazozipenda? Mimi napenda filamu za mapenzi. Mapenzi inanifunza, vile watu wanapendana inanifunza, mambo mingi, juu unaweza pata hiyo filamu. Pia iko na mafundisho hapo. Utapata saa zingini hufai kupenda, tu umependa. Kuna vitu mingi za kuzingatia kama ujapenda, kama ujapenda mtu yani. Lazima uzingatie hii, kama huyu mtu pia anakupenda, ama wewe tu ndiye unampenda lazima upendo iwe kwa watu wote.

Unapenda kufanya nini wakatu wa jua wakali? Napenda nifue ili manguo zikauke haraka. Sana sana manguo za mtoto. Sa tusemi kama hiyo siku, Weather iyo mwezi weather likuwa mbaya, mvua yani inanyesha. Jua kali ikitoka nafua haraka haraka ili manguo za mtoto ziwezi kukauka.

Je unapenda upepo au AC. Mimi ni upepo. AC si na. But ninge kuwa nayo, ningependa tu upepo. Saa niseme nikienda mahali pengine nje ya nchi, mahali pahali si kwangu. Sasa itabidi tu nitumie AC juu saa zingine utapata uko upepo hakuna.

Nilengo gani la muda mrefu una kazini ni hapo saa saba, to saa nane mchana. Unapata ata kama kuna mtu ameniajiri kazi, hio ni time atanipatia. Hio ni muda atanipatia, niende nikakule chakula yangu ya mchana. Na kama ni kwangu nayo, ni muda tu yowote tu. Juu saa zingine kwangu naeza jipanga.

Jee, unapenda kuogelea? Hapana, mi sijuu kuogelea. Naogopa ntazama, juu sijui kuogelea tangu utotoni mwagu wadisa hii. Sasa mimi inamaji, mi sipendi. Juna naogopa ntazama, na kuna mtu mwenye neza kuwa hapu kunisaidia. Sasa, sipendi kuogelea, juu sijui. Ningekua najua, nigeogelea. Nigekua napenda kuogelea.

Je, una kumbu kumbu gani ya kutisha? Kumbu kumbu yangu ni ile wakati nilikuwa mdogo. Naeza kumbuka huku huku huku country yetu. Watu walikuwa wanafanya uchaguzi. Na sasa, vile walikua wamechagua mwenye atakuwa atakuwa president. Watu wengi hawakupenda. Sasa vita ikakua. Vita likuwa nyakati. Sasa watu hakuna. Wameeka, watu wamefungiwa kwa nyumba. Na saa hiyo nyinyi ni wadogo, watu wanakuja huko, wanawachapa. Watu mmeshinda kwa nyumba hata hamwezi kula. Na ilipata kaa mi niko mdogo sana. But naikumbuka hadi wa sai. Juu unapata hiyo nyakati tulikua tunashinda tu kwa nyumba hata kaa unasikia kuenda haja unaogopa. Unaeza enda haja upatikane. Uuliwe.

Unakumbu kumbu gani mzuri za shule? Shule nakumbuka nyakati kama tuseme imifike mule inaisha, tunataka kufunga. Vile sasa tulikuwa tunayu nyakati ya kuna kufunzua, walimu wafunzi, ju walimu wako hapo, wana wanaangalia mtihani, wakijua vile wawapatie manumbers. Sasa hikazenyu hapo ni kujiburudisha, mnaletewa watu hao wakubwa, wawaongeleshe, wawaambie vile dunia, nikuvumilia na tukienda tufunge, tusifanye tabia hizi hizi, turudu tukiwa salama, juu dunia iko tu hapa haiishi, kuna vitu tutafanya, tukisha kuwa wakubwa, saa hizo ndio vitu sana nakumbuka, mzuri, mzuri,

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na watu wengine. Mimi watu washiriki kushirikiana na watu, sitaki niseme nimeenda kazini ama nimeenda sokoni ama nimeenda mahali pengine tu yenye sijui watu mimi ni mgeni uko. Jambo la kwanza nitaweza kuwasalamia. And then niwaulize, kama nimeenda kununua kitu, nitaenda kuwauliza wanieleze vile kila kitu na bei yake iko. Ili mi na hao tuwe kwa mazungumzo. Mazungumzo, yani kwa mazungumzo yenyewe inaendana. Na kama ni kazini, mi ni mapya uko, itabidi nianze kushirikiana na watu. Ili nijue vile hio kampuni, watu wanafanya kazi, nini wanapenda, nini hawapendi, ni saa gani wanaenda nyumbani, ni saa gani wanakuja kazini. At least niwe na hali ya mazoea.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo ni meeka kama ni kazi ya nyumba nafaa kuitimiza kwa hizi masaa. Hii ikifika saa jioni ifai kunipata kama ni kuna kazi yoyote ya kufanya. Na kama ni kazi ya kuajiriwa ni meenda uko kufanya. Itabidi ikifika saa kumi na moja jioni nisha atoka. Na nasema kama kuna kazi nafaa kufanya kwa mwezi moja. Ndakikisha iyo kazi nimeimaliza siku ishirini kama mwezi ijaisha ili nijipange niweze kurudia nimakosagani nimefanya ili nirekebishe.

Unamkumbuka mwalimu mgani kutoka shule na kumbuka mwalimu wa hesabu. Huyo mwalimu hatuwezi msahau cause huyo mwalimu anatuchapa. Wakati wa mtihani, anarudisha, anapata, anaona umepata alama ngapi. Kama ni chini ya hamsini, unachapwa viboko ya hiyo umepata until ufike hamsini. Na tulikuwa alikuwa anatuchapa kutoka kidato cha kwanza cha pili ju ni mwalimu wetu mwenye alitufundisha kidato cha kwanza. Ndiye alitufundisha kidato cha pili na tatu na ya nne. Yeye alikuwa anatuchapa, lakini hiyo siku hajakuja shule tunasema asanti. Asanti, asanti mungu hajakuja. Lakini hiyo siku ako shule, hata kama sio saa ya hesabu, apate kama kuna ile saa ya kuna ile yenye unapata kuna ilikuwa saa ya nini ya wakati wa kingereza lakini mwalimu wa kingereza hayuko, atakuja hadi achukue hiyo nafasi ya huyo mwalimu wa kingereza afundishe nayo fundisha nayo hesabu.

Nini nikinacho kufanya ucheke? Tuseme ni mchezo wa kuigiza. Sa naona hapo mchezo wakuigiza. Una apata kuna vitu zingizi zinachekesha. Ni ata tuseme huwezi kosa kucheke. Itabidi tu ucheke juu inachekesha. Sa mii napendanga kuona mchezo wa kuigiza. Nikishaeka hapa ama kuna sinema ambayo ni. Watu wana cheka cheka.

Mna shugulikia kazi za dharura vipi? Kazi za dharura mimi huzipa wakati wake. Nalo nalishugulikia haraka haraka juu najua tu ni kitu natakikana haraka. Sasa inafika mahali pengine kama sikukuwa na muda itabidi tu kitu nilikuwa nataka kufanya. Hiyo masaa itabidi nisogeshe ntaifanya saa zingine ili niweze kufanya hii kazi ya dharura yenye natakikana haraka haraka.

Jee, unapenda kupika? Ndiyo, napenda kupika, but sasa si sana. Napenda kupika chapati, wakati wa chapati, ama kuna sa zile watu wanapika pilau. Unapenda kupika, but sasi hile nye, itabidi tu nipike juni kupikeyaku kwa nyumba minu unapika. Sa hta kama hautaki kupika, itabidi njaa itakuuma, itabidi tu pi, upike. But kama watu ya wako wengi, naezapendelea watu wengine ndio wapike.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Ni harufu ya chakula. Chakula kikipikwa, najua mtu anapika chapati. Kama mtu anapika pilau, najua mtu anapika pilau. Kama mtu anapika viazi, najua mtu anapika viazi.